Kipawa nilicho nacho ni kueza kuwasiliana kwa urahisi na watu tofauti. Napenda kueleza mawazo kwa njia ilio wazi na yenye mpangilio, jambo ambalo hunisaidia katika kazi na masomo. Pia ni nakipawa cha kuchambua taarifa na mara nyingi hutumia ujuzi huu kusaidia kufanya maumuzi, maamuzi sahihi.

Wakati ninahitaji msaada kazini, hatua ya kwanza huwa kuuliza mwenzangu ambaye ana uzoefu zaidi ili nipate mwongozo wa haraka. Ikiwa tatizo ni kubwa nawasiliana na mimamizi wangu kwa maelezeo ya kina ili tusipoteze muda. Pia huwa natumia rasili mali za mitandaoni kama mfumo ya kampuni kutafuta suluhisho.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kuandaa mazingira yangu ili nipate usingizi mzuri. Maranyingi mimi husafisha chumba changu, kisha naandika majukumu ya kesho ili akili yangu iwe na utulivu. Pia napenda kusoma kitabu na kusikiliza muziki wa kitaarabu kunituliza.

Hapana, sipendi sana maua. Ingawa watu wengi hufurahia rangi na harufu yake, mimi huona kwamba maua hukauka haraka na hayadumu muda mrefu. Badala yake, napendelea mimea ya kijani au miti midogo ambayo hubaki kwa muda mrefu na kuleta hewa safi nyumbani.

Programu ninayotumia mara nyingi ni Netflix. Napenda kuitumia kwa sababu inanipa nafasi ya kutazama filamu na vipindi mbali mbali kwa urahisi. Mara nyingi, jioni baada ya kazi au kusoma, mimi hufungua Netflix ili kupumzika na kufurahia maudhui mapya.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Huniweka karibu na mazingira ya asili na hunipa nafasi ya kupumua hewa safi. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya. Pia, napenda kusikiliza sauti za ndege na kuona mimea tofauti kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani.

Mara nyingi, mimi hupata habari kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram na Twitter. Hizi programu hunipa taarifa haraka kuhusu matukio ya kimataifa na ya kitaifa. Napenda mitandao ya kijamii kwa sababu habari husambazwa kwa urahisi na ninaweza kuona maoni ya watu tofauti.

Shughuli ninayopendezwa nayo zaidi ni kusoma vitabu. Napenda kusoma kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Mara nyingi, mimi huchagua vitabu vya hadithi au vya kujifunza ambavyo hunipanua mawazo na kunifanya nifikirie kwa njia tofauti.